Ndiyo, napenda sana kupiga chombo cha mziki. Mziki hunipa furaha na amani ya moyo, hasa ninapokuwa na mawazo mengi au nimechoka. Kupiga chombo cha mziki, hunisaidia kujieleza bila kutumia maneno. Kwa sababu, kila sauti hubeba hisia flani. Ninapo piga chombo, nahisi kama ninazungumza na nafsi yangu, na pia na watu wanaonisikiliza. Muziki huunganisha watu wa utamaduni na lugha tofauti na hilo hunivutia zaidi. Pia hunifundisha nidhamu, uvumilivu na ubunifu kwa sababu kuweza kupiga vizuri kunahitaji mazoezi ya mara kwa mara. Zaidi ya yote muziki hunipa tumaini na motisha na hunikumbusha kuwa hata katika nyakati ngumu bado kuna uzuri na furaha katika maisha.

Natumia Wi-Fi badala ya data ya simu. Wi-Fi ninayotumia inaitwa Central Networks na inanisaidia sana katika shughuli zangu za kila siku. Kupitia Wi-Fi hii, ninaweza kuwasiliana na marafiki na familia. Kufanya utafiti mtandaoni na kukamilisha kazi ya zangu bila matatizo ya mtandao kukatika. Wi-Fi huniraisishia kupakua na kutuma taarifa kwa haraka. Asa, ninapotumia programu za masomo au kazi. Pia ni nafuu zaidi ukilinganisha na kutumia data ya simu kwa muda mrefu. Kwa sababu ya Wi-Fi ya Central Networks, ninaweza kutazama video za kielimu, kusikiliza muziki na kujifunza mambo mapya kila siku. Kwa ujumla, wifi imenifanyia maisha yangu ya kidijitali kuwa raisi, ya haraka na yenye ufanisi.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku kwa sababu ni laini, ina ladha nzuri na ni rahisi kupika kwa njia tofauti. Inaeze ikakaanga, ukachemsha, kuchomwa, kupikwa kwa mchuzi, mzuri. Pia ni afya kuliko nyama nyingine kwa sababu haina mafuta mengi. Ninapokula nyama ya kuku nahisi nimeshiba na kupata nguvu ya kuendelea na shughuli zangu za kila siku. Zaidi ya hayo, nyama ya kuku hupatikana kwa urahisi na inapendwa na watu wengi. Jambo linaloifanya iwe chaguo bora kwangu.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji moto ya moto. Kuoga kwa maji ya moto, hunifanya nijisikie nikiwa mtulivu na mwenye amani hasa baada ya siku ndefu na kazi au masomo. Maji ya moto husaidia kupunguza uchovu, wa mwili na kulegeza misuli, hivyo nahisi nafuu mara moja. Pia hunisaidia kupumzika, kupumzisha akili na kuondoa msongo wa mawazo. Asubuhi kuoga kwa maji ya moto hunipa nguvu na kunifanya nianze siku nikiwa na hali mpya. Wakati wa baridi maji ya moto hunikinga na baridi na kunifanya nijisikie mwenye joto. Kwa jumla kuoga kwa maji ya moto ni jambo napendalo sana. Kwa sababu hunipa faraja, afya na utulivu wa mwili na akili.

Napenda kupanda mlima. Kupanda mlima hunipa furaha na kufanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Ninapo panda mlima, napata nafasi ya kufurahia mandhari mzuri, hupumua hewa safi na kusahau mawazo ya kila siku. Shughuli hii unisaidia kuimarisha afya ya mwili kwa sababu ni mazoezi mazuri yanayoongeza nguvu na uvumilivu. Pia hunifundisha subira na nidhamu. Kwani kupanda mlima huitaji juhudi na umakini. Ninapo fika kileleni huhisi fahari na kuridhika. Kwa sababu najua nimevuka changamoto. Kwa ujumla kupanda mlima ni shughuli ninayopenda kwa sababu hunipa afya utulivu wa akili na motisha kuendelea na kukabiliana na changamoto za maisha.

Ukweli napenda kuvaa vipuli. Kuvaa vipuli hunifanya nijisikie nikiwa nadhifu na mwenye kujiamini zaidi. Vipuli huongeza uzuri na mwonekano wangu na hunisaidia kuonyesha mtindo wangu binafsi. Napenda kuchagua vipuli kulingana na mavazi ninayovaa au tukio ninalohudhuria. Iwe ni vipuli vidogo, vya kila siku au vipuli vikubwa kwa hafla maalumu. Pia vipuli hunifanya, nijisikie nikiwa nimepangalia vizuri, nimepangilia vizuri na mwenye mvuto, zaidi ya hilo. Kuvaa vipuli ni njia ya kupenda, kujipenda na kujithamini. Kwa sababu hunipa furaha, ninapojiangalia. Kwa ujumla, vipuli ni sehemu muhimu ya mapambo. Ninayoipenda kwa sababu huongeza uzuri, kujiamini na mtindo wangu wa kila siku.

Tabia ninayopenda zaidi kwa wengine ni uaminifu. Ninapenda watu wanaosema ukweli, wanaosimama na maneno yao. Kwa sababu uaminifu hujenga mahusiano mazuri na ya kudumu. Pia napenda watu wenye heshima, wanao jali wengine na kuonyesha upendo katika matendo yao ya kila siku. Tabia ya kusaidiana, huwa huni vutia sana. Hasa, pale watu wanapokuwa tayari kusaidia bila kutarajia malipo. Zaidi ya hayo napenda watu wenye subira na wenye unyenyekevu kwa sababu huleta amani na maelewano katika jamii. Kwa ujumla, tabia hizi hunifanya nijisikie salama, kuheshimiwa na kudhaminiwa ninapokuwa na wengine.

Kila jioni, kabla kulala huwa nafanya mambo ya nayonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Mara nyingine husafisha uso na kupanga vitu vyangu ili chumba kiwe kisafi na utulivu. Kisha napenda kutafakari kwa muda mfupi au kuomba. Ni kishukuru kwa ya siku iliopita na kuomba sikunjema ijayo. Wakati mwingine, husoma kitabu au kuangalia ujumbe muhimu kwenye simu yangu. Lakini si kwa muda mrefu. Bada ya hapo, hujiandaa kulala mapema ili mwili na akili zipumzike vizuri. Kwa kufanya hivyo kila jioni, hunisaidia kulala kwa amani na kuamka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Kipindi ninachopenda cha televishoni kinaitwa. Noma. Noma ni kipindi kinachojia saa moja dakika thelathini kila siku kwa televishoni ya citizen TV. Noma hukua na maudhui tofauti tofauti kutoka kifamilia, elimu, afya na pia maudhui ya jamii. Noma hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu na kunipanua mawazo. Napenda zaidi kipindi kinachoonyesha maisha ya watu, tamaduni tofauti, au hadithi zenya mafunzo.

Nadhani hapa kuna mchanganyiko ulikuwa unamaanisha unanyoa nywele zako mara ngapi maana sielewi kuvyolea ni kufanya nini mimi sinyoi nywele yangu mimi ni mwanamke na nina mtindo wa kulea nywele yangu ikue urefu kwa sababu tunaamini mwanamke anaye na nywele refu ni mrembo zaidi. Kwa hivyo.

Leo ilikuwa siku ya kazi mingi za nyumbani, niliamka saa mbili asubui, nikapikia watoto chai, na kitu ya kwanza ilikuwa kupika chai, tena nikaandaa chapati. Kitu ya kwanza kula asubui ilikuwa ni chapati na chai, na baadaye nikaanza kazi za nyumbani. Maana tulikuwa na sheree ya krismasi na nguo zilikuwa chafu. So nilifua nguo na nilihisi mchofu asubuhi.

Ujuzi ninao hitaji, ni ujuzi wa kutumia mitandao au wakitalamu ili niweze, ama kutumia AI, ili niweze kufanya kazi yangu kwa spidi, na kupata matokeo bora zaidi, kuliko ninavyofanya bila kutumia AI au teknolojia.

Hapana sijawai safiri kwa ndege lakini natumai siku moja nitaweza kusafiri na kujisikia vile wengine wanavyo jisikia wanavo safiri kwa ndege. Siku moja natumai nitaipeleka watoto wangu kusafiri kwa ndege pia wapate kujifijari na kujisikia kama wengine.

Naangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku. Ili kuhakikisha naweza kuangalia ujumbe na nisiweze kukosa ujumbe wowote. Ili niangalie kama kuna mawasiliano ama kitu dharura ninachohitajika kufanya kwa wakati fulani. Kwa hivyo mimi huangalia barua pepe mara mingi kwa siku.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki. Tamasha la mziki ni uzoefu wa kipekee na wa kusisimua. Kwa sababu unaweza kuhisi nguvu ya mziki moja kwa moja na kuona wasani wakicheza na kuimba kwa shauku. Napenda jinsi wimbo unavyoweza kuunganisha watu kutoka asili na tamaduni tofauti wote wakifurai pamoja.

Wakati umeme unapokatika huwa najitayarisha kwa kutumia jia mbadala za kukaa na kufanya shuguli kwanza nawasha taa za betri au taa za kigeni ili kuona vizuri dani ya nyumba kisha mara nyingine huendelea na kazi zinazoitaji mwanga wa asili au kufanya mambo yasio ya umeme kama kusoma vitabu kupanga vitu au kusafisha.